Ndiyo, mimi huwanapenda sana kuweza kusikiliza redio. Na sasa vipindi ambavyo, huwanapenda kuvifuatilia ni vipindi vya michezo. Mara nyingi sana, baada ya kuwa nimekwisha kukamiliza kazi yangu hapa kazini, ama kipindi changu, huwanajitahidi sana kuweza kufunguli redio mbali mbali, ilikuweza kusikiza uchambuzi, na taarifa nyingineza kimchezo ambazo, wanakuawana zungumzia. Mbali na hivyo lakini pia huana penda zaidi ama vipindi zaidi vile vya taarifa Nikumaanisha kwamba kama ni taarifa ya habari ama taarifa ama uchambuzi wa taarifa zozote zambazo zina kua zimejiri.

Hiyo, huwa na tembelea maranyingi sana. Ni kemesha kwamba huwa naweza kwenda ziwani na mfano mzuri ni mwaka jana kabla ya mwezi wa tatu. Nilikuwepo mwanza ambapo kuna moja kati ya ziwa kubwa sana ziwa Victoria. Kwa hiyo, maeneo ya ziwani ni moja kati ya maeneo ambayo huwa na tembelea. laKini pia hata kwenye mito mikubwa mfano ni mto momba. Moja katia mito ambayo ni maarufu na mikubwa hapa Tanzania.

Zipo program nyingi ya ambazo hua nazitumia. Moja kati ya program ambayo nimekuwa naitumia mara kwa mara ni program ya WhatsApp. Lakini piya programu nyingi ambayo nimekuwa na itumia ni program ya akili Mnemba. Mbo ni Google Gemini. Ni semu ambayo nimekuwa naitumia wasaabu kuna vingi ambavyo nakuwa na vipata kutokana na wepo apu iyo. Lakini pia application ama apu nyingine ama program nyingine ambayo nimekuwa naitumia ni proglam ya Facebook ni miongoni mwa program ambazo eeh nimekuwa nazitumia mara kwa mara, Google ni program nyingine amba ambayo nimekuwa naitumia Lakini pia Instagram ni program nyingine na nyinginezo nyingi ambazo nimekuwa na zitumia katika, siku zangu zote za kazi.

Ndiyo hua napenda kupanda mlima na bahati nzuri leo ni siku ya ijumaa kesho ni siku ambayo lazima nitaweza kutembea milimani kwa lengo la kuenda kuona namna ambayo kuna mandhari nzuri milimani mandhari ambayo ni ya kijani mandhari ambayo inakua inavutia.

Bahali nimeiona lakini sio kwa macho ya moja kwa moja. Nimeiona kupitia runinga ama nimeiona kupitia vyombo vya habari. Nikisema vyombo vya habari, simaanishi radio lakina maanisha television kwa hiyo, amini, bahali nimeweza kuiona.

Kitu ambacho huwa na kifanya kila nikiamka, lazima nitapiga magoti na kuweza kumshukuru mwenyezi mungu, kwakunipa uzima wakuweza kuiona siku nyingine. Kitu kingine ambacho na kifanya, moja kwa moja, nitachukua msuaki, lakini pia dawa ya meno kwa lengo, lakuenda kusafisha kinywa. Lakini baada ya hapo natenga chai kwa ajili ya kuja kunywa ni kimaliza kuoga Kwa hivo maana yake ni kwamba baada ya kuweza kuoga moja kwa moja Nitakaa mezani kwa lengo la kuenda kupata kifungua kinywa.

Sijawahi kuhudhuria tamasha la mziki. Ingawa mimi ni mmoja kati ya wadau mbao huwa wana vutiwa sana na uwepo wa matamasha ya mziki. Kwa hiyo, naamini kwamba, kadri siku ambavyo, siku zinaenda. Lazima kuna moja kati ya tamasha mbalo nitaenda kulishuhudia. Kwa lengo la kuenda kupata uzoefu, lakini pia kuenda kuburudika.

Wapo wafanya biashara wengi ambao wamekuwa wananivutia, lakini kwangu mimi ni mfanya biashara ambaye yupo ndani ya iweje, wanamuita kaduma hardware ni sehemu ambayo aliyowekeza kwa kweli amepigia kazi ya hali ya juu zaidi kutokana na ule ubora ambao anaufanya. Kwanza duka lake ni duka ambamo kama biashira yake ni biashara ya kuweza kuuza vifaa mbalimbali vya ujenzi pamoja na vifaa vya umeme Ukitaja vifaa vya ujenzi ni kama sementi non na vitu vingine kwa hivyo ni moja kati watu ambao wanivutia Kitu cha ajabu ambacho ameweza kifanya ni kuweza kutoa ofa kwa wateja wake Yaani ukinunua mzigo kwake basi asilimia hamsini ya gharama ya usafirishaji wa huo mzigo Anagharamia yeye lakini asilimia hamsini nyingine ni ile asilimia mbayo unakuwaunaweza kuigharamia wewe ambaye umeinunua kwa hivyo Kwangu mimi, nitafurahi zaidi kama kuna siku ambayo nitakuja kuwa na duka la vifaa mbali mbali vya ujenzi, pamoja na umeme.